Siasa, sipendi kuzungumzia, siasa kwa sasa hivi, sipendi kwa sababu, siyo kipenzi changu sana kukaa ni kuzungumzia, siasa kwa hivyo sipendi kuzungumzia, zungumzia habari za siasa.

Kinachonipa motisha kazini vile utendaji wa kazi unapoenda vizuri. Kazi nikiona inaenda vizuri, basi nami motisha inaongezeka. Kazi inapokuwa inaharibika, huwaga, sijiskii furaha kwa hiyo. Hata kazi haiendi kwa kwa kasi.

Kukumbu mzuri za shule ambazo mimi nakumbuka, kipi nasoma shule ya msingi, nilipata zawadi, ya kuwa mshindi, mshindi kidarasa. Kwa hivyo hiyo ndyo kumbukumbu mzuri ambayo naikumbuka, na inanifuhrahisha hata nikiimbuka najua kuna wakati nilipita nilikuwa mshindi.

Ya napiga kura, umri wa kupiga kura tarari na nilisha wai kupiga kura mara moja. Nizo nafasi zingine zilizojitokeza kwa ajili ya kupiga kura sijashiriki kabisa kama nilivyotangulia kusema kwa mimi siasa mi sizipendeleipendelei naona ni uasama tu ndani ya nchi.

Napenda kuchora sana napenda kuchora ingawa saa hii nimeacha acha kuchora chora umri nao unajua shule inaua kipaji ukiwa lakini mimi kuchora ndio kipaji changu.

Misimu wa mwaka mbao mimi naupenda, ah swali ngumu, napenda msimu ambao ni wa mvuli. Tuseme hauna mvua sana hauna jua sana. Kwa sababu kuwa jua inakuwa kama upepo unakuwa umezidi ila ndio napenda hivyo kusiwe na jua kali kusiwe na mvua nyingi.

Mimi naishi sehemu ya kawaida tu mjini, muingiano wa watu wa kutosha, ya kifupi ndiyo hivyo naishi mjini, sehemu ya muingiano wa watu wa kuenda, nyumba ya kupanga, nimepanga chumba kimoja niko na mtu, hivyo tunaishi hamna habara.

Mara moja moja huwaga nafanya video kwa mawasiliano ambayo tunaita video call kupitia wasapu. Kupitia wasapu huwaga napiga video call ambayo ni video za mawasiliano lakini sio sana kwa sana kutumia yaani.

Mafunzo ambayo ningependa kupata kazini ni mafunzo ya uongozi tu. Kwa sabubu katika kazi kuna uongozi. Kuna uongozi wa mwenyewe kujiongoza na kuna uongozi wa kuongoza wengine. Kwa hiyo mafunzo ya uongozi ni mazuri kazini.

Mazoezi inategemea na siku yenyewe labda, kama nimepata nafasi asubuhi, basi nafanya asubuhi, kama nimepata nafasi jioni, nafanya jioni, ila sio guaranteed, kusema kwamba nafanya asubuhi na nafanya jioni, kwa hivyo inategimea na hiyo siku nafasi nimepata muda gani.

Wikiendi sina shughuli mzito. Wikiendi mi ni kukaa na familia yangu. Tena ni siku ya jumamosi. Huaga tunapatakaga nafasi. Jumapili huaga naingia kazini kama kawaida. Kwa hiyo wikendi huaga naitumia kukaa tu na familia yangu kuenjoy.

Mahusiano na wafanya kazi wengine ni katika kuwa kushirikisha kuwashirikisha kile ambacho tunahitajika kufanya. Au kumpa maelekezo yaliyo sahihi kama mimi ndio, mtoaji maelekezo. Kwahiyo ninapomsaidia pale anapo,

Njia ninayo tumia ya usafiri, ninatumia usafiri wa uma. Ninatumia usafiri, usafiri wa uma. Usafiri wa kawaida tu njia ambao mimi nafenyeje, nautumia. Sina usafiri wa kwangu. Bado, sijabali.

Wateja mteja ni mfalme kwa hiyo katika kumkaribisha lazima umwonyeshe ukarimu kumfurahia kwa hiyo unamkarimu kumfurahia na kumwonyesha kwamba unamdhamini ujio wake unaona mfurahishe roho.

Napenda simu yenye utulivu simu ya ukimya huwa napenda, mimi kelele kelele sio sana. Sio sio sana sipend tu kwa ujumla, sipendi kelele. Kelele zinanitoa katika moodi, napenda sehemu ya utulivu. Kama hivi, nimekaa sehemu ya utulivu.

Napenda kujaribia teknolojia mpya amabayo inajitokeza. Ili nispitwe na wakati. Na kama tunavyojua siku hixi telekniojia inakua kwa haraka zaidi. Kwa hiyo ninajitahidi kujifunza ili kupata kujua kinachoendele ya katika ulimwengu.

Natuafana kwanza kuwapa maneno ya haki. Kuwapa moyo wa kuendelea. Kama kwenye kazi basi moyo wa kufanya kazi wa kuendelea na wakati mwingine kuonyesha kwamba uko pamoja nao kwa hivyo unafanya.

Napenda ku kwanza kulala huanga nachelewa ila naamka mapema. Kuchelewa kulala lazima nitachelewa, lakini kuamka nako, naamkanga mapema. Kabla hata jua halija. Yaani sio mapema sana. Ndio maisha hayo.

Chumba changu cha kulala hakina mambo mengi. Kuna kitanda tu ndani. Basi, hakina vurugu vurugu za vitu kibao. Wala ni kitanda tuchakawida cha chuma, bedi sofa la chuma. Ndo nacholalia yani.

Ujuzi ambao nataka kuimarisha, ujuzi wa kuuza, ujuzi wa kuuza. Ningepata mtu ata nifundisha, namna ya kuuza nitamwona mamba kweli yaani. Sababu siku hizi biashara ndo kila kitu. Na biashara ndo kuuza.